Ndiyo napenda kuendesha baiskeli sana. Na leo ningependa kuzungumzia kidogo kuhusu jambo hilo kwa kina. Kuendesha baiskeli sio tu burudani kwangu, bali ni sehemu ya maisha yangu. Kila ninapopanda baiskeli na kuanza kusukuma pedali, nahisi kama ninaacha mizigo yote ya mawazo nyuma yangu. Ni wakati ambao akili yangu inapumzika, mwili unafanya kazi, na roho inapata utulivu. Baiskeli inanipa uhuru wa kipekee, uhuru wa kusonga mbele kwa juhudi zangu mwenyewe bila kutegemea mafuta au kelele za injini. Kwanza kabisa, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ya afya. Kuendesha baiskeli hunisaidia kufanya mazoezi ya mwili kwa njia rahisi lakini yenye ufanisi mkubwa. Miguu inakuwa imara, moyo unafanya kazi vizuri, na hata mapafu yanapata nafasi ya kufanya kazi kikamilifu. Tofauti na baadhi ya mazoezi yanayochosha au yanayohitaji vifaa vingi baiskeli ni rahisi. Unapanda, unaanza na mazoezi yanaendelea kadri ninavyoendesha baiskeli mara kwa mara ndivyo ninavyohisi mwili wangu ukiwa mwepesi na mwenye nguvu zaidi. Sababu nyingine inafanya nipende kuendesha baiskeli ni mazingira. Baiskeli ni rafiki wa mazingira. Haina moshi, haina kelele na haina uchafu wa hewa. Ninapokuwa barabarani, na baiskeli yangu, najua kuwa ninachangia kwa kiasi fulani kulinda mazingira yetu. Katika dunia ya leo ambapo mabadiliko ya tabia ya nje ni tatizo kubwa. Kuchagua baiskeli badala ya gari kwa safari fupi ni hatua ndogo lakini muhimu. Pia kuendesha baiskeli hunipa nafasi ya kuona dunia kwa mtazamo tofauti. Unapokuwa kwenye gari, mara nyingi unapata haraka sana kiasi kwamba hushikamani na mazingira yanayokuzunguka. Lakini ukiwa kwenye baiskeli, unaona kila kitu kwa ukaribu zaidi, miti, nyumba, watu, hata tabasamu za wapitanjia. Unapata nafasi ya kusalimiana na watu, kusikia sauti za asili na kufurahisha upepo unapokupiga usoni. Huo ni uzoefu ambao haupatikani kwa urahisi ukiwa ndani ya gari au basi. Kuendesha baiskeli pia hunifundisha umilivu na nidhamu. Kuna nyakati barabara ni ndefu, milima ni mikali na miguu inaanza kuchoka. Lakini unapojifunza kuendelea kusukuma pedali, licha ya changamoto, unajenga tabia kutokata tamaa. Hilo linanisaidia hata katika maisha ya kila siku. Kwa sababu ninajifunza kwamba mafanikio yanahitaji juhudi, subira na kuendelea mbele hata mambo yanapokuwa magumu. Zaidi ya hayo, baiskeli ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, kuendesha baiskeli kunanisaidia kutoa mawazo mengi yanayokusanyika kichwani. Kila mzunguko wa pedali unahisi kama ninaachilia mawazo mazito hatua kwa hatua. Narudi nyumbani nikiwa mtulivu zaidi mwenye furaha. Tayari kukabiliana na changamoto nyingine. Ninapenda pia ukweli kwamba kuendesha baiskeli kunaweza kufanywa pekee yako au na wengine. Wakati mwingine ninafurahi kuendesha baiskeli pekee yangu nikitafakari na kufurahia utulivu. Wakati mwingine ni jambo la kufurahisha zaidi kuendesha na marafiki au familia. Tunazungumza, tunacheka na kushirikiana uzoefu mzuri barabarani. Hii huimarisha mahusiano na kujenga kumbukumbu nzuri.

Leo ningipenda kuwaeleza hadithi kuhusu mjiwangu wa kuzariwa. Mahali paripojaa kumbukumbu sauti harakati na ndoto, Nairobi. Haasa, eneo la imara daima. Nilizaliwa Nairobi lakini kwangu hau kuwa tujina kwenye na ramani Nairobi ilikuwa hisia, ilikuwa nikelele za magari a subuhi. Milio ya ndege ikichanganyika na honi za matatu. Na harufu ya chaimoto na mandazi kutoka vibanda vya kando ya barabara. Imara daima, mahali nilipozaliwa, kuwa kama mji mdogo, ndani ya mji mu kubwa eneo la watu wanaojituma, wanao mka mapema na wanaoishi kwa matumaini. Na kumbuka imara daima, kama mahali pa familia, majirani walijua majina ya wenzao watoto walicheza pamoja bila kujari ni nyumba gani. Na wazazi walikuwa kama walinzi wa jamii nzima. Asubuhi, ungeona watu wakitembea haraka kuelekea barabara kuu. Kimbizana na muda hili kuwahi kazi mjini au viwandani ili kuwa ni maisha ya mwendo wakasi. Lakini bado kulikuwa na mshikamano wakipekee Nairobi ilinifundisha mape ma maana yandoto na mapambano. Kila siku niliona watu wakipigania maisha bora. Mama wakifungua maduka madogo baba wakifanya kazi ndefu ili kuhakikisha familia zao hazikosi. Katika imara daima, mafanikio hayakuwa makubwa kila wakati. Lakini juhudi zilikuwa thahiri. Hapo ndipo nilijifunza kwamba mafanikio huanza na bidii. Hatakama mazingira ni magumu. Kulikuwa na hadithi nyingi zilizofanywa zilizofumwa katika mitaa ya imara daima. Hadithi za watoto waliocheza barabarani mchana na kusimuliwa hadithi za zamani jioni hadithi za vijana waliokuwa na ndoto za kuwa madaktari walimu wa na michezo au hata wafanya biashara wengine walifanikiwa wengine walikwama. Lakini kila mmoja alikuwa na safari yake Nairobi haiku kuwa mji wa ahadi tupu ilikuwa mji wa majaribio ambapo ndoto zilijaribiwa kila siku. Nilipokua niligundua kwamba Nairobi ni mji wa mabadiliko. Majengo ya lipanda pale ambapo kulikuwa na viwanja wazi barabara ziliongezeka. Na watu wapia walifika kila mara lakini licha ya mabadiliko hayo, imara daima ilibaki na roho yake. Roho ya watu wakawaida wanaopambana kwa heshima na matumaini ilikuwa mahali paliponifanya nijue kwamba nyumba siyo tu mahali ulipozaliwa. Bali ni watu walio kuzunguka. Kwa siku nilipo ondoka imara daima kwenda maeneo mengine ya jiji. Lakini kila niliporudi, nilihisi kama nimerudi kwenye mizizi yangu. Kila kona ilikuwa na kumbu kumbu barabara nilizochezea ya duka niliyotumwa kununua mkate. Na viwanja tulivyokaa tukizungumza ndoto zetu za kesho Nairobi ilinifundisha kuwa jasiri, kubadilika kuendelea mbele hata pale mambo ya napokuwa magumu. Hadithi ya mji wangu wakuzaliwa siyo hadithi ya majengo marefu au barabara pana pekee. Ni hadithi ya watu, watu wa Imara daima, watu wa Nairobi walioumba maisha yangu kwanjia ndogo ndogo lakini za maana sana ni hadithi ya sauti, harakati na matumaini ya siokufa. Kwa hivyo, ninaposema ni lizaliwa Nairobi, Imara Daima nasema kwa fahari kwa sababu hapo ndipo nilipojifunza maana ya jamii uvumilivu na ndoto hapo ndipo hadithi yangu ilipoanza katika mji ambao haukulala mji ulio nifundisha kuota ndoto kubwa na kuamini kwamba hata katikati ya kelele na changamoto kuna nafasi ya kukua na kufanikiwa.

Wakati wa mapumziko kazini, nafanya mambo mbalimbali, ambayo hunisaidia kupumzika, kujipanga upya, na kurejesha nguvu kabla ya kuendelea na majukumu ya siku. Mapumziko kwangu sio tu kusimama kufanya kazi. Bali ni muda muhimu wa kujitunza kiakili na kimwili. Kwanza kabisa, jambo la kwanza ninalofanya. Wakati wa mapumziko ni kujitenga kidogo na dawati au eneo la kazi. Nikikaa pale pale, akili bado hubaki kwenye hali ya kazi. Kwa hiyo, huwa najaribu kusimama, kutembea kidogo kidogo, au kubadilisha mazingira. Kutembea hata kwa dakika chache, hunisaidia kunyoosha mwili, hasa kama kazi inaitaji kukaa muda mrefu. Nahisi damu ikizunguka vizuri zaidi na uchovu unapungua pole pole. Mara nyingi, kutumia sehemu ya mapumziko yangu kunywa kitu cha moto au baridi, hutegemea hali ya hewa na hisia zangu. Chai kahawa au maji baridi hunisaidia kujiburudisha wakati huo siharakishi. Ujaribu kunywa taratibu nikifurahia kila funda. Huo ni muda wa kujituliza na kuwacha mawazo ya kazi yapumzike kwa muda mfupi. Pia napenda kutumia mapumziko kula chakula kidogo au vitafuniwa. Hii hunisaidia kurejesha nguvu. Hasa kama nimekuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu bila kula. Si lazima iwe chakula kikubwa. Wakati mwingine tunda, biskuti au karanga hutosha. Muhimu zaidi ni kula kwa utulivu. Bila kukimbizana na saa ili mwili upate kile unachohitaji wakati mwingine, huwa natumia mapumziko yangu kuwasiliana na wenzangu. Tunazungumza mambo yasiyo ya kazi, habari ya kawaida, uchekesho, mchezo, au matukio ya kila siku. Mazungumzo haya husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujenga mahusiano mazuri kazini. Kucheka kidogo au kusikiliza hadithi ya wenzako, kunaweza kubadilisha kabisa hali ya masiku. Kuna nyakati pia ambapo, mapumziko yangu yanakuwa ya kimya na ya kibinafsi. Huenda nikachukua simu yangu, nisome ujumbe au kusikiliza muziki kwa dakika chache. Muziki hunisaidia kubadilisha hisia na kurejesha umakini. Wakati mwingine, nasoma aya chache au nuku fupi zinazotia moyo. Hii hunipa nguvu ya kiakili ya kuendelea na kazi kwa mtazamo mpya. Pia huwa natumia mapumziko kujipanga upya kiakili. Huwa najiuliza nimefanya nini hadi sasa. Na ni nini kimebaki. Hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa na mwelekeo wazi zaidi. Badala ya kuona kazi kama mzigo mkubwa naigawanya vipande vidogo vidogo vinavyoweza kudhibitiwa. Mapumziko yanakuwa kama kituo cha kupanga safari kabla kuendeleza. Kiujumla kinachofanya wakati wa mapumziko kazini, kinategemea hali ya siku. Lakini lengo ni moja, kupumzika na kujirudisha katika hali bora ya kufanya kazi. Mapumziko ni mafupi, lakini yana nguvu kubwa. Yanapochukuliwa kwa umakini, husaidia watu kuwa makini zaidi. Kufanya kazi, kwa ufanisi, na kumaliza siku nikiwa na uchovu mdogo. Ndio maana ninayaheshimu mapumziko yangu kazini. Kwa sababu najua ni sehemu muhimu ya mafanikio ya siku nzima.